Naam naam, ee ee, nimefuga mnyama, nimefuga sungura, nilikuwa na sungura wangu watatu. Halafu niliwafuga tangu wakiwa wadogo, nilikuwa na kike mmoja, mmoja ni dume, wakazaa mtoto mmoja, tulikuwa tunawaita Njeri na Njoki. Halafu baba yao anaitwa niko.